Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, hasa pale inapokuwa rahisi na kuniifadhi muda. Ununuzi wa mtandaoni unanipa nafasi ya kulinganisha bei, kusoma maoni ya wanunuzi wengine, na kuchagua bidhaa bila shinikizo. Pia, hunisaidia kupata vitu ambavyo si raisi kupatika na madukani ya karibu, kama vifaa maalumu au bidhaa kutoka maeneo tofauti. Ata hivyo si kila kitu hununua mtandaoni kuna vitu vinavyohitaji kuona au kukuza moja kwa moja, kama nguo au viatu, mara nyingi napendelea kwenda dukani. Pia, huwa makini sana kuhusu usalama wa malipo na uaminifu wa muuzaji. Kwa sababu, si kila tovuti au muuzaji ni mwaminifu. Kwa ujumla, ununuzi wa mtandaoni si ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kisasa lakini, napendelea kutumia kwa busara nikiona, kuna faida ya kweli kama bei nafuu, urahisi na usalama basi, hunifutia zaidi kununua mtandaoni kuliko njia za kawaida.

Ndiyo, napenda kuogelea sana. Kuogelea hunipa hisia ya utulivu na uhuru. Hasa, ninapokuwa majini na kelele zote za nje zinapotea. Ni aina ya mazoezi ambayo huchanganya afya ya mwili na akili kwa wakati mmoja. Mwili mzima ufanya kazi. Mikono, miguu, mgongo, na hata kupumua bila kuleta shinikizo kubwa kwenye viungo kama mazoezi mengine. Napenda zaidi kuwagelea katika mabuawa, yenye majisafi na tulifu. Lakini kuogelea baharini pia kuna mvuto wake wa kipekee. Mawimbi na upepo wa bahari huleta hisia ya ujasiri na kujiamini zaidi ya hilo. Kuogelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kunipa usingizi mzuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu baada ya siku ndefu. Kwa kifupi, kuogelea si burudani tu kwangu bali ni njia ya kujitunza na kujipa muda wa kuwa peke yangu na mawazo yangu.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya krismasi. Ninaihusisha na wakati wa utulivu mshikamano wa kifamilia na shukrani ni kipindi ambacho watu wengi huacha misuko-suko ya kazi na kujikita katika kuimarisha mahusiano na wapendwa wao. Kukutana na familia, kukula chakula, cha pamoja na kushirikiana hadithi za mwaka mzima huleta hisia ya furaha na ukaribu wa kipekee. Krismasi pia hunivutia kwa sababu ya ujumbe wake wa amani, upendo na kutoa. Ni wakati ambao watu wengi hufungua mioyo yao kusaidia wahitaji, iwe kwa sadaka, zawadi, au matendo madogo ya wema. Hali hii huimarisha mshikamano wa kijamii na kukumbusha dhamana ya kuishi na binadamu. Vile vile mapambo, nyimbo za sherehe na hali ya furaha inayotawala kipindi hiki huleta mvuto wa peke. Kwa jumla, Christmas ni sherehe ya kidini tu, si sherehe tu ya kidini bali ni fursa ya kujitafakari, kushukuru kwa yaliyo mema na kuanza mwaka mpya na matumaini na moyo uliojaa upendo.